Mimi huwa na shughulikia udhaifu wangu kazini kwa kuhakikisha kuwa nimweka mambo yote ambayo yananisumbua kando na kuhakikisha nafanya mambo ambayo yanastahili wakati wangu mwingi ndiposa niweze kufaulu kazini.